Nam unaeka picha mtandaoni. Kulingana na muktada ambao ama wakati ambapo ni niliho ili kujulisha wa marafiki ndugu. Kuhusu vitu tofauti tofauti ambazo minazoendelea nazo. Na kuwaweka katika hali ya kujua na kuajulisha.

Kuhusu mazoezi huwa najihusisha sana na mazoezi ya kujiweka katika hali nzuri ya afya. Najihusisha na mchezo wa kandanda kucheza mpira wakati wa jioni peke yake. Wakati wa jioni peke yake ndio nacheza mpira wa kandanda ili kuwa na afya njema.

Nchi ambayo ningeweza kupenda kutembea, ni nchi nchi ya Umarekani. Kwa sababu na nasikia vitu vingi kuhusu nchi ya Marekani ambavyo ningependa kuziona kwa macho yangu. Vitu tofauti tofauti kuhusu watu, mazingira ya huko, na venye watu wanatangamana. Ngependa kujionea kwa macho.